Hapana sivai miwani. Sina tatizo lolote la macho naona vizuri bila miwani. Sijawahi kuwa na shida ya kuona wala kuumwa macho ndiyo maana sihitaji miwani. Najisikia huru na kujiamini zaidi nikiwa bila miwani na ninafurahia muonekana wangu wa asili. Ingawa watu wengine huhitaji miwani kwa hafa ya macho kwangu mimi macho yangu yako sawa kabisa.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani. Napenda sauti ya matone ya mvua yanapogonga hardhi na harufu ya udongo baada ya mvua kunyesha. Mvua hunikumbusha kupumzika, kufikiria na kufurahia wakati wa sasa. Napenda mvua ikinyesha kwa sababu inafanya mimea iliyo shambani kutoa mazao.

Nina mkumbuka sana mwalimu wangu wa hisabati pale chuo kikuu. Alikuwa mvumilivu, mchangamfu na alijali sana wanafunzi wake. Alitufundisha sio masomo tu bali pia nidhamu na kujiamini. Maneno yake ya ushauri yamenisaidia hadi sa hii na ndiyo maana na mkumbuka kama mwalimu wa kipekee katika maisha yangu.

Hapana, sijawai kusafiri kwa ndege. Ingawa ningependa kujaribu siku moja, bado sijapata nafasi hiyo. Nadhani itakuwa uzoefu wa kusisimua sana kuona mandhari kutoka angani na jinsi ndege zinavyo ruka juu ya mawingu. Pia, ngependa kuona mji na sehemu mbali mbali kutoka mtazamo wa kipeke ya wa juu. Siku moja, nitakuwa na nafasi ya kufarahia safari ya ndege na hisia zake za kipekee.

Napendelea kitanda kizuri. Kitanda kizuri hunifanya nijiskie huru na kupumzika vizuri baada ya siku ndefu. Kitanda kizuri hunisaidia kulala usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu. Pia hunipa faraja zaidi kwa mwili wangu, hasa mgongo, ndio maana nachagua kitanda kizuri badala ya kigumu.

Ninapo hitaji msaada kazini mimi huuliza mwenzangu au msimamizi wangu kwa hofu ndogo lakini kwa uhakika. Napenda kuelezea tatizo langu kwa uwazi nikieleza ni sehemu gani siwezi kuelewa au kazi gani inahitaji msaada. Pia hujaribu kusikiliza kwa makini ushauri unatolewa na kutumia maramoja ili kuhakikisha kazi inafanywa vizuri.